Mimi nanywa maji kama glasi sita adi saba kwa siku. Kwa sababu ya kazi yangu, mara nyingi, mimi hukaa mbele ya kompyuta. Nirahisi sana kusahau, kunywa maji. Kwa hivyo, mimi huweka chupa kubwa, lita mmoja ama lita mbili, ili kukakikisha kabla ya siku kuisha, nimemaliza. Kukunywa maji inanisadiai, kuweka akili sawa, kupumzika, kukaa, kukaa macho, ili nisipate usingizi wailewa, ndio, santi.

Mambo ninayofanya ni mienendo ninayofanya kulinda mazingira ni kama matumizi ya nishati safi kama nishati ya jua, kupunguza takataka za kielektroniki, kupunguza matumizi ya karatasi, usafiri wa kijani, upandaji wa miti na kuepuka plastiki. Hayo ni mambo ninayoyafanya kulinda mazingira.

Kuboresha michakato ya kazi ni siri ya kuongeza tihitaji bila kuchoka sana. Hivi ndi ndivyo ninavyofanya. Natumia matumizi ya akili minemba. Natumia otomatiki. Natumia mbinu ya ya uwe natumia mbinu ya ta tathmini ya kila wiki. Kupunguza usa usumbufu wa kidijitali. Pia natumia viwango vya kazi. Kuweka viwango vya kazi. Hizi njia zote ni ku kutumia teknolojia ya kisasa ambayo yanisaidia.

Michezo ya olimpiki mimi ningecheza ni riadha. Hasa mbio za mia moja, za mita mia moja ama mita mia mbili. Mchezo ningeshiriki, ningependa sana kushiriki mbio za mita mia moja. Kuna kitu cha kipekee unachohisi ukisimama kwenye mstari wa kuanzia, kusubiri mlio wa bunduki, kisha kutumia nguvu zako zote kufika mwisho ndani ya sekunde chache. Sababu napenda mchezo hii. Moja ni kuwa hauhitaji vifaa vingi, ni wewe viatu vyako na stamina yako. Halafu pia, ladha ya mchezo wa haki, anayewahi mstari wa mwisho ndiye mshindi, hakuna ubishi. Halafu mchezo huu ulinifurahisha wakati nilitazama zile zilizopita katika jukumu la Paris. Mwaka elfu mbili kumi na nne, matukio makubwa ya nyuma mchezaji nayempenda aliyetoka Kenya anaitwa Faith Kipyegon. Sababu ya hii ni mama na bado wanakimbia. Hii ni mzazi wa mwana na bado wanakimbia. Inanielezea kuwa wanawake wanaweza kufanya chochote. Halafu, hisia zinazonikumba wakati mchezo wa olimpiki ni umoja na msukumo. Ambacho, ni kipindi ambacho dunia nzima inaungana kutazama hii michezo. Yaani unahisia ya umoja na msukumo, halafu ni sherehe ya uwezo wa mwanadamu.